Huwa ninaandaa ripoti za kazi kwa kuziandika kwa komputa yangu kutumia software ambayo inaitwa Word. Huhakikisha, nikishaziandika hapo. Huwa nina zi print. Kisha nina zipanga vizuri.

Inchi ambayo mimi ningependa kutembelea ni inchi yetu jirani ya Tanzania. Ni ngependa kutembelea hii inchi kwa sababu kwanza ni inchi ambayo ni karibu na mimi kwa hivyo, sitaweza. Sitatumia fedha nyingi ili ni ende uko. Kitu ambacho ningependa kuona huko ni bahari yao vile inavyokaa. Kitu ambacho niliambiwa kuhusu inchi hiyo ni kwamba vyakula vyao ni tamu na ningependa kwenda kujaribu huwa ninahisi vizuri ni kifikiria kuhusu nchi hiyo.

Jisi ambavyo mimi hushughulikia muda na kuhakikisha kwamba sijapoteza muda kazini kwanza mimi huwa napanga kazi yangu ya siku asubuhi kwa kuziandika kwa orodha kwenye kitabu ambayo niko nayo ambayo inaitwa diary kwa kizungu kitu ya pili mimi hufanya huwa ninahakikisha kwamba nikona vifaa ambavyo ninahitaji kuhakikisha kwamba nimefanya kazi hizo vizuri kwa hivyo mimi hakuna muda huwa ninapoteza kazini.

Ndiyo, mimi ninavaa saa. Huwa ninavaa saa ili niweze kujua ni wakati gani wa siku. Pia nikiwa ninafanya kazi na nimeweka kwamba ninafaa kufanya kwa muda fulani. Hio saa ambayo ninavaa huwa inanisaidia. Niweze kufanya hio jambo kwa muda unaofaa. Pia saa ni hali ya kurembesha, kujirembesha na kuvutia. Nikiwa nimevaa saa huwa nina vutia.